Mimi spendi picha sana, lakini kwa wiki, ama kwa wiki naeza kuwa nimepiga picha mara tatu, mara nne. Mimi si mzoefu sana kwa kupigia picha. Iyo ni mambo ya wasichana, vijana sana sana hatupendi kupiga picha. Lakini nikipata mahali ambapo nipo ni pazuri, naeza piga picha.

Mimi si mpenda televisheni sana, huwa siangalii sana televisheni Kwa maana kila wakati unapata nashinda kwa komputa yangu Nikifanya vitu zangu, ama kazi zangu za mitandao ama nikiwa nafanya kazi yangu ya kudesign vitu Niki televisheni labda nikiangalia, nikiangalia wanaporipoti mambo ambayo huwa inaendelea duniani lakini si kwa vipindi.

Mimi si mraibu wa hesabu, hata shuleni sikupita hesabu sana Lakini si mbaya inafuata hesabu, kama ni hesabu ya pesa mi napenda pesa so lazima ntapiga tu hesabu ya pesa Lakini hesabu ya shule kidogo mimi ni hainifurahishi huwa inanitatanisha kidogo.

Ushirikiano katika timu unasaidia kwa nyanja mbali mbali, unasaidia watu kujipanga, kila mtu anajua mahali ambapo anafaa kusimama, kila mtu ajue kitu ambacho anafaa kufanya, wakati mgani na jinsi ya kuifanya, ili timu iweze kuenda pamoja kwa mwelekeo mmoja. Kila moja akiwa tunamelekeo mmoja, tunajua kila ambacho tunafanya kufikisha target yetu itakua raisi. Kuliko kila mtu kufanya vitu zake, itakua ngumu timu kuendelea pa moja, timu kupata kupata success ambayo inataka. Ndio maana napendekeza kila mmoja ajuwe kila ambacho anafaa kufanya, wakati anafaa kuifanya na tuwe na mtu mmoja ambayo ana ambaye anasaidia kuonyesha timu ama kuonyesha wenzake jinsi ya kufanya kama awe kama mkubwa katika timu.

Mimi sipendi kuimba. Labda nisikize radio, halafu niimbe pamoja na radio. Lakini mimi mwenyewe kuimba, kidogo kutunga nyimbo inanikalia kazi ngumu. Sijiu kama naweza, sijawahi jaribu. Lakini kuimba si uraibu wangu. Uraibu wangu huwa vitu zingine, lakini si kuimba.

Napenda kuangalia vipindi ya ambavyo vinachekesha ama tukiwa na wenzangu, marafiki zangu ambao wako funny kidogo Napenda kusikizi wanapoleta michezo za kuchekesha.

Napenda rangi nyeupe kwa ukuta wa chumba Rangi nyeupe aina mambo mingi ya ndani mambo ambayo wanaume wana penda kuliko rangi ambazo ni ni ni zinakaa vibaya kwa ukuta ninataka tu rangi nyeupe rangi ambayo ni rahisi ku kuangalia rahisi ama kukaa nayo haina rangi nyingi kwa ukuta.

Sijaelewa swali programu gani unamaanisha kama ni programu za kompyuta ama ni programu ya kila siku kujieleza vizuri Sijiaelewa kile ambacho unauliza Lakini kama ni programu ya kompyuta Napenda kutumia C++ ama C, Python na Java.

Makosa kazini nashugulikia kama nimefanya makosa nakubali kwanza nimefanya makosa Najaribu kurekebisha makosa na kusikiza wakuu wangu kile ambacho wanachotaka kwa umakini ili wakati mwingine nisirudie makosa ambao nimefanya So inakuwa rahisi wakati unasikiza mkubwa wako, sikiza maelezo ambao umepewa ili ufanye kile ambacho kinastahili.

Ninachofanya kujianda kwa mkutano ni kutayarisha kila ambacho nafaa kuwa naenda kuambia watu kujipanga namna ambayo ni rahisi kwa mimi mwenyewe kueleza kuelezia wenzangu kujipanga kuvaa vizuri, kunukia vizuri kumake sure niko presentable kwa mbele ya watu wakati ninapokuwa nikiongea nao wanaelewa kila ninacho kuwa nikisema wanaelewa pale ambapo nafaa kuenda.

Mabadiliko kazini hukuja kila mara, so lazima nijue jinsi ya kuadjust, jinsi ya kurekebisha, kujirekebisha, kujua jinsi na nitafanya ili niweze kuendelea na kazi yangu vile ambavyo inafaa. Mabadiliko yakikuja, tunaongea kwanza na wakuu kazini wale ambayo wanaleta mabadilisho waweze kutueleza jinsi ambavyo tutakazwa kufanya ili kuendelea na kazi salama mabadiliko wakati mwengine hayafurahishi Lakini kama yataleta umuhimu ama italeta lita uongeze umaarufu Kila mmoja atakubali, kila mmoja atafanya, kila ambacho kinastahili ili tuweze kusongesha kazi yetu mbele mabadiliko husaidia sana husaidia sana kazini So tunafurahishwa sana na mabadiliko yakiwa magumu tutakataa kubadilisha lakini si rahisi yakuwe magumu na hakuna mtu ambaye analeta mabadiliko ni magumu kwa watu kuelewa.

Mimi mambo ya teknolojia mimi napenda. Nikisikia ambako kuna teknolojia mpya ambayo nafaa kutumia haswa kazini. Mimi ni wakwanza kujaribu. Kila mmoja ananijua na teknolojia, mimi hupenda kutumia teknolojia. Kwa mara nyingi, kwanza hizi teknolojia za AI zinasaidia sana kurahisisha kazi. So mimi ni mmoja wa wale watu ambao wanafurahishwa sana na hizo kazi.

Mimi napenda kucheza, kutazama si sana, inafuata ni mchezo gani, kuna michezo wa kutazama na kuna wale ambao wanapenda kucheza, kama mpira mimi napenda kucheza, sipendi kutazama, lakini ikifika ni mchezo wa rugby, mimi napenda kutazama, mimi sipendi kucheza, najua sitawezana na kucheza, lakini kwa mpira mimi ni marufu, najua, najua kucheza.

Mimi ni mwanaume so napenda suruali, sketi ni ya wasichana. Napenda suruali, suruali ni mzuri, inashika mtu vizuri, inaficha uchi wa mtu na inafaa ata pia ni suruali gani, kuna suruali ambazo ni za jeans na kuna suruali ambazo Zimeundwa na na leather, so naprefer napenda napenda suruali kuliko sketi.

Kwa kazi napenda kufanya na wenzangu, ambavyo tunasaidiana kwa njia moja au nyingine, nikikwama mahali naeza uliza mwenzangu anisaidie. Kukaa peke yangu ni ngumu, kwa maana naweza kwama mahali nishindwe jinsi ya kufanya, sina mtu ambaye ananisaidia. Napenda tukiwa wengi, ju kila mtu akileta umaarufu wake kwa kazi, inasaidia kumaliza haraka.

Wakati wa baridi kali naingia nyumbani, naingia kwa chumba changu, natengeneza kahawa natulia kwa nyumba, navaa nguo ambazo zina nisaidia kupunguza baridi kama jacket, nguo ambazo zinanisaidia kupunguza tu baridi kwa ujumla, kunywa kahawa wakati kahawa inasaidia sana kutoa baridi.

Mwezi wa mwaka ambao naopenda kabisa ni mwizi wa november kwa mana huo ndio mwezi nimezaliwa. So wakati huo ni wakati wangu wa kupiga sherehe kufurai, kusherekea kuzaliwa kwangu na kuvuka mwaka.

Ndio napenda kupanda milima wakati ambapo sina kazi, nazunguka na wenzangu, marafiki zangu, tunapanda milima. Kuna milima ambao hukuwa hapa karibu na nyumbani, watu wanapenda kuande kupanda huko kuangalia jinsi mazingira yanakaa. Kila mmoja anapenda kukaa kwa upendo.

Nyumbani napenda kukaa na wazazi wangu. Wananifurahisha kila wakati. Nafurahisha sana wakati tunakaa na wao. Tunapumzika, tunapika, tunatengeneza chakula. Na kuenda kuona nyanya wa kambo. Tunakaa na yeye. Anakuanga na stories mingi. Ambazo anatupigia kuhusu maisha ya kitambo. Jinsi waliku wanakaa. Na kwa ujumla tu kukaa na watu wa nyumbani.

Kitabu ambacho napenda kukisoma ni The 28 Commandments. Ni kitabu ambacho kimeandikwa na mwandishi Andrew Kibe ni mkenya. Hapo kwa hicho kitabu anawaonyesha wanaume jinsi ya kuhishi. Ako na rules zake za maisha. Jinsi mwanaume anafaa kubehave mbele ya watu. Jinsi mwanaume anafaa kujipendakeza kwa watu. Jinsi mwanaume anafaa kuishi maisha yake. Bila mambo mengi, mambo ya wasichana awe nafocus moja ya kutafuta pesa katika maisha yake.

Programu ambao mimi hutumia kila siku kwa simu ni programu ya X, mtandao wa X Nanipenda kuingia uku uko maana napata eee teknolojia vitu mingi ambawazo watu wameona, watu wamepost vitu mingi eeeee hizo vitu zinakusaidia ku kujifunza vitu mpya na pia kuwa kuburudani sana napenda kwa manaa X inakuanga veri, inakuanga haraka sana kuleta vitu mpya na vitu ambavo watu wameposti mpya.

Malengu ambayo nina kwa kazi yangu Natamani sana niongezo cheo ndio maana najaribu kujituma, kujua mambo mapia ambayo yatanisaidia hili kuongezwa cheo mahusiano wangu na manager ni uhusiano mzuri So najua kuna siku wakati mmoja nitaongezwa cheo Hili na mi nieze kuendelea za maisha yangu kwa njia inafaa na kuendeleesha kampuni yangu.

Kumbukumbu za shule ninazo mingi sana nakumbuka tukicheza mpira, napenda mpira sana. Hizi kumbukumbu ya kwanza ambayo siwezi sahau kukaa pamoja na marafiki zangu shule, tukizungumza mambo ya jinsi tutakavyopeleka maisha yetu, tukipata kazi, nakumbuka tukitembezwa masafari mingi na shule, tukienda kuona lake nakuru, tukienda mlima wa menengai. Kufanya mambo mengi ya furaha sana shule.

Mazoezi ya mwili mimi hufanya siku moja kila wikendi kwa maana, kwa wiki napata nina kazi mingi za kufanya huwa ni ngumu sana kupata wakati wa kuenda kufanya lakini kila wikendi huwa naenda kujibrudisha nikifanya mazoezi ya mwili nakimbia asubuhi na jioni hiyo wikendi siku moja tu.

Wakati wa mvua, mimi nafraishwa sana na mvua, napenda mvua ju kwa maana mimea zetu zinamea wakati kumenyesha, sisi ni wakulima, so wanaprefer wakati mvua imenyesha. Mvua inatusaidia sana kwa vitu mingi, maji ya kunywa, maana maji ya mvua ni safi, inatusaidia sana tunakunywa maji ya safi, kuliko tukunywe maji ambao kila wakati yameekwa viungo, mingi ili kuwa safi. Mvua hupadilisha mipango yetu sana sana Mimi mvua ikinyesha huwa stoki kinyumbani nakaa nyumbani nakaa nikifanya shughli zingine za nyumba.

Nasherehekea mafanikio ya timu na kujifurahisha, kuposti kila mahali, kutumia marafiki zangu hizo video wakati timu imeshinda. Mafanikio ya timu tunakula pamoja kama timu, tunafurahia, tunatembea pamoja, kila mmoja anapata zawadi mbali.

Najua niko nacho, ni kipawa cha kuongelesha watu, kuleta watu karibu, watu waweza kuelewana, kuzungumza kuzungumzia watu ili wawache ugomvi hiyo naweza kuongelesha watu kukua kwa timu, mimi naweza kuwa kama mkubwa wa timu, mwelekezi wa timu Kwa njia moja, kukaa pamoja, upendo, najua kuongelesha watu kwa ujumla.

Napenda chakula ambacho hakina mafuta mingi. So, kichakula ambacho hakina mafuta ni kizuri. Huwa kinasaidia sana kwa mwili. Nisieze kuwa mnene. Naeza kuwa katika mwili ambao natamani kuwa nao. Mwili ambao ni fit kwa kufanya kile ambacho nataka kufanya.

Ndiyo, napenda kupigia picha wakati mmoja au mwingine, si kila wakati lakini napenda kupigia picha. Picha inasaidia sana kuleta wakati kuweka memories, kueka memories ambazo zinasaidia, zinasaidia wakati ukizeeka utakumbuka kila ambacho ulikuwaunafanya ukiwa mdogo.

Ndiyo, mimi hupokea maoni kutoka kwa watu wengine, ju inanisaidia mimi kufanya mambo yangu. Nikifanya mambo bila kutegemea ama kuuliza maoni ya watu wengine, itakuwa ngumu kuelewa kila mtu ambacho anataka, naeza kufanyia wengine ili waweze kuwa na furaha pia. Ama kwa kazi zangu, zitanisaidia kuelewa kile kinachostahili kufanywa.

Kwanza mawasiliano mazuri, nina uwezo wakueleza mawasiliano yangu kwa uwazi, kusikiliza wengine na kuwasiliana na maandishi na mazungumzo. Ya pili utatuzi wa matatizo, naweza kuchambua changamoto, fikira kwa kina na kutoa suluhisho, zinazofaa kwa haraka. Ya tatu, uwezo ya kujifunza haraka niko tayari, kujifunza mambo mapya, kuendana na mabadiliko na kuboresha ujuzi wangu mara kwa mara. Ya nne usimamizi wa muda najua kupanga kazi yangu vizuri ili kukamilisha majukumu kwa wakati na labda ya mwisho kufanya kazi na wengine naweza kushirikiana vizuri na watu ama timu kuheshimu mawazo ya wengine na kuchangia mafanikio ya umoja.

Somo la sayansi ninalolipenda zaidi ni biolojia, kwa sababu linanisaidia kuelewa maisha, mwili ya binadamu na jinsi viumbe hai vinavyoishi na kuingiliana na mazingira yao. Napenda pia kuakua alina uhusiano wa moja kwa moja na maisha ya kila siku ya afya.

Ndio, napenda kununua vitu mtandaoni. Kuanzia mwaka uliopita, nimekua nikinua vitu mtandaoni. Kwa maana nirahisi kuvipata, nirahisi kuangalia kile ambacho unapenda, bila kuenda kutembea sana, kutafuta kitu ambacho nataka. Ni rahisi sana kuzipata kwenye mtandao.

Napenda kuwa mahali, tulivu na penye amani, pasipo na kelele nyingi, nafurahia mazingira yenye hewa safi, mpangilio mzuri na hali ya utulivu, kama vile nyumbani ama maktaba, au sehemu za asili kama bustani, mahali kama hapo hunisaidia kufikiria vizuri kupumzika na kujisikia nuru.

Ndiyo, mi napenda kukula samaki. Samaki hufurahisha samaki nirahisi kupika, samaki ni chakula cha ustarabu, samaki ni chakula ambacho kinapatikana sana nchi yetu ya Kenya Kila mahali na kwetu haswa nyambani si mbali sana na pahali pa kuvua samaki.

Mahali naishi ni tulivu na salama. Kuna mazingira mazuri ya kuishi na kufanya shughuli zangu za kila siku. Kuna huduma muhimu karibu kama maduka, usafiri na sehemu ya kupumzika. Napenda sehemu ninayoishi kwa sababu inanipa amani faraja na nafasi ya kuendelea kimaisha na kwa njia ya utulivu. Nilihamia huku mwaka uliopita Nimekaa hapa mwaka mmoja ha sasa na ni pahali ambapo ni salama kwa kila mmoja kuishi Ningeambia watu wengi wakuje karibu na huku tuendelee ku kujengana.

Kipaumbele changu kikuu kazini kwa upande wa mawasiliano ni wazi na heshima Nahakikisha taarifa ni nazotoa zinaeleweka vizuri ni sahii na zinafika kwa wakati Pia napenda kusikiliza wengine kwa makini kutoa mrejesho mzuri na kuwasiliana kwa njia inayojenga uhusiano mzuri kazini.

Uzoefu wa kazi ulionifundisha zaidi ni kufanya kazi katika mazingira ya timu yenye watu wa tabia na matazamo tofauti tofauti. Hapo nilijifunza umuhimu wa ushirikiano, kuvumiliana na mawasiliano bora. Pia nilijifundisha jinsi ya kukabiliana na changamoto kazini kuchukua uwajibikaji na kuboresha utendakaji wangu Hata kama sina shinikizo la kufanya.

Napenda kula ugali, ugali ndio tumezaliwa nayo, tuko kwa mahindi, tuko na mahindi mingi shambani na pia kwa store ambayo tumeaka ili kuuza ama na kukula. Lakini wali siupendi sana kwa maana ujengi mwili vile ambavyo ina stahili.

Ndiyo nimewahi kulima tukiwa na shamba kubwa, tunalimanga mahindi, maharagwe, nalimanga viazi, nalimanga hata mchele, so ni ku kulima si si jambo ambalo nafurahianga kufanya lakini nimewahi kulima mara mingi sana, nimepanda vitu mingi, na zote zimekuwa salama, siku moja na tamani najua nitakuwa nalima ili kupata kipato cha kuuza.

Kwa siku mimi huoga mara mbili, asubuhi na jioni. Asubuhi wakati ninapokuwa nikienda kazi ama nikienda shughuli zangu inapaswa uoge ni ndo ili mwili iweza kuwa changamfu Iweza kufanya kazi kwa uchangamfu na jioni wakati napokuwa nikiendia kwa kitanda Lazima nioge, ili nieza kulala salama.

Zoea mzuri nililo jijengea ni kupanga muda wangu vizuri na kuweka malengo ya kila siku Hii unisaidia kuwa na nidhamu kukamilisha majukumu kwa wakati na kuepuka msongamano wa kazi Pia nimejijengea zoea la kujifunza kitu mpya mara kwa mara Jambo linalo nisaidia kuendelea kukuwa na binafsi na kitaaluma.

Ndio napenda chakula cha haraka kinasaidia wakati ambapo nikona shughul ming za kufanya Kinasaidia niweza kukula haraka ama niweza kukibeba nienda kufanya kazi yangu chakula ambacho hakinisumbui sana wakati najaribu kufanya mambo yangu.

Mi huwa napenda chakula kitamu haswa vibanzi, ni chakula ambacho kila mmoja anapenda, ni chakula cha haraka, ni chakula vitamu zinafurahisha mwili. Kwa wakati mdogo lakini kila mmoja ufurahishwa na chakula kitamu. Chakula kitamu husaidia sana.

Kilicho fanya mazingiri ya kazi kuwa mazuri ni heshima, mawasiliano mazuri na ushirikiano kati ya wafanyi kazi. Pia ni muhimu kuwa na uongozi unaosikiliza malengo yaliowazi na kutambua juhudi za kila mmoja. Mazingira yenye msaada na usawa hunifanya nijiskie huru kufanya kazi kwa bidii na kutoa matokeo bora.

Kwa mtandao, napenda kutazama video kwenye YouTube kwa sababu kuna maudhui mbalimbali, mafundisho, burudani, mapishi na mambo ya kujifunza. Pia huangalia video kwenye mitandao ya kijamii kama TikTok na Instagram Reels kwa video vya haraka na pia X mtindo wa burudani fupifupi kwa ujumla napenda majukwaa yenye video zinazonifundisha na kuburudi.

Kwa kila siku mimi hutumia njia ya kupanda gari ama uba kuenda mahali ambapo nataka ama kama ni pahali pa si parefu mimi hutumia baiskeli ama pikipiki hunisaidia kuenda mbio na kufika haraka lakini kama ni safari za mbali mimi hutumia gari za za abiria nisaidia sana kupunguza bei.

Ndiyo, napenda vipuli, hasa vile rahisi na vya mtindo wa kawaida. Napenda vipuli visivyo vikubwa sana na vipendana na mavazi tafauti. Venye zinaendana na mavazi tafauti na vinafanya najisikie nadhifu bila kupitiliza.

Kinacho nipa motisha kazini ni kuona matokeo ya kazi yangu. Na kujua kuwa ninachochangia ni kitu chenye maana. Pia hunitia moyo kutambuliwa na kujuhudi zangu. Kujifunza ujuzi mpya na kufanya kazi katika mazingira yenye heshima na ushirikiano. Malengo yaliyo wazi na fursa ya kukua kitaaluma. Hunifanya nijitume zaidi katika kazi zangu za kila siku.

Napenda kununua vitu mtandaoni kwa maana ni rahisi kuvipata, ni rahisi kuamini mtu ambaye ameeka vitu zake mtandaoni kwa njia ambayo inastahili na bei ni nafuu na inasaidia sana wakati mtu hataki kutoka nyumbani ama kuenda mbali kuenda kutafuta kitu ambacho unaweza kipata mtandaoni haraka.

Minaboresha mchakato ya kazi kwa kutathmini kwanza kinacho fanya kazi vizuri na kinacho chelewesha. Kisha hutafuta njia rahisi za haraka zaidi. Kama kupanga kazi kwa vipa umbele, kutumia sana zana za kijitahidi na kuboresha mawasiliano ndani ya timu. Pia napenda kupokea maoni kutoka kwa wengine ili kubaini maeneo ya kuboresha na kuhakikisha kazi inafanyika kwa ufanisi zaidi.

Ndiyo anapenda kulima bustani, hunipa utulivu na furaha kuwa na mimmea ikikuwa na kwa juhudi zangu. Pia kuna nisaidia kumpu kupumzisha akili, kuwa karibu na mazingira ya asili, na wakati mwingine kupata chakula safi, kama mboga au matunda, na pia mimea ya kuuza.

Ninalinda mazingira kwa kuchukua hatua ndogo lakini zenye maana katika maisha yangu ya kila siku hujitahidi kupunguza taka kwa kurejesha, kuepuka matumizi ya plastiki zisizo za lazima na kuhifadhi maji na umeme Pia napenda kupanda mimea au miti inayowezekana kuhamisha wengine.

Msimu ninao upenda zaidi ni Msimu wa baridi kidogo Kwa sababu hali ya hewa huwa utulivu na siyo ya joto kali Msimu huu unifanya nijisikia vizuri kufanya kazi kupumuzika na kufuraia mazingira bila usumbufu mwingi.

Jioni huwa na utaratibu wa kutulia na kujipanga kwa siku inayofuata Bada ya kumaliza shuguli za siku na pumuzika kidogo Wakati mwingine nasikiza mziki na au natazama video fupi mtandaoni Kisha nakula chakula cha jioni Baadae ujitathmini siku yangu kupanga kazi ya kesho au kusoma kufanya kitu cha kujifunza Kabla ya kulala napunguza matumizi ya simu na kuchukua muda kwa kutulia ili nipate usingizi mzuri Utaratibu hunisaidia kumaliza siku nikiwa na amani na maandalizi mazuri ya kesho.

Wazo zuri nililo nalo kwa siku ya leo ni kuchukua hatua ndogo, lakini ya maana kuelekea lengo langu. Baada ya kujisumbua na mambo mengi, nitaweka mkwazo kwenye jambo moja muhimu ninaloweza kulikamilisha vizuri leo. Pia nitajipa muda mfupi wa kupumua, kutafakari na kushukuru kwa sababu hata maelekezo madogo yana mafanikio pia.

Inajiisi vizuri na wazi kuhusu hizo thamini za kazi na ziona kama furs ya kujifunza na kujiboresha Si kama hukumu, maoni ya naponitolewa na heshima na uwazi hunisaidia kuelewa ni nachofanya vizuri na maeneo ninayo hitaji kuboresha Pia hunipa motisha ya kuweka malengo mapya na kuongeza ufanisi wangu kazini.

Mimi huingia bafu na naoga, kisha naingia kwa kitanda naanza kutazama vipindi vifupi kwa simu yangu na vitu ambavyo zitanifunza ama zitanisaidia kwa kimaisha yangu ama kazi yangu ya kesho na pia napenda kupika.

Ninawasiliana na wanafanya kazi wenzangu kwa uwazi, heshima na kwa wakati Uhutumia mawasiliano ya ana kwa ana pale inapo wezekana na pia barua pepe au zana za kazi mtandaoni Kwa taarifa rasmi ninasikiza mawazo yao kwa makini kutoa marejesho mazuri na huakikisha ujumbe wangu unaeleweka Ili kuimarisha ushirikiano wa kazi na kazi ifanyike kwa ufanisi.

Nasherekea siku ya kuzaliwa kwa njia raisi lakini yenye maana.Kawaida huanza kwa kujishukuru kwa uhai na mafanikio niliyoyapata kisha hutuma muda, hutumia muda na watu wa karibu kama familia au marafiki. Naweza kula chakula kizuri pamoja kucheka kushiriki kwa sheree mingi na aina aina. Mara nyingine ujipa zawadi mdogo binafsi au kuchukua mda wa kupumzika na kujitunza Kilicho muhimu zaidi kwangu, si sherehe kubwa bali kufuraha na shukrani.

Zoezi yangu ya kila siku ni rahisi lakini ya kudumisha afya. Kawaida huanza na kunyoosha mwili, asubuhi ili kuamsha misuli. Baada ya kutembea kwa kasi au kufanya mazoezi mepesi nyumbani kama push-ups ama yoga kwa dakika chache. Lengo langu si kufanya mazoezi mazito kila siku bali ni kuwa na muendelezo kuweka mwili katika hali nzuri na kupunguza msongo wa mawazo. Mazoezi hunisaidia kwa kuwa na nguvu umakini na hali nzuri ya kisaikolojia siku zote.

Mimi napenda kulala mapema, ili kunisaidia asubuhi niweze kuamka pia mapema, ninapokuwa nikienda kazini kulala mapema inasaidia sana mwili, mwili upumzike, mwili uweze kuwa asubuhi ninapokuwa nikiamka mwili ukuwe mchangamfu na mwenye hamu wa kufanya kazi nzito.

Napanga wiki yangu ya kazi kwa kuanza na malengo makuu ya wiki. Kwanza kwa kuangalia kazi yote zinazohitajika kufanyika kisha nazipanga kwa vipaumbele kulingana na muhimu na muda ya mwisho. Nagawa kazi hizi kwa siku tofauti ili kuepuka msongamano na huwacha nafasi kidogo ya mambo ya dharura. Pia hutenga muda wa kupitia maendeleo katika katikati ya wiki na kurekebisha mpango pale ninapohitaji. Njia hii hunisaidia kuwa na mpango mzuri, ufanisi na utulivu kazini.

Ndio, napenda kuendesha baisikeli. Baisikeli hunisaidia sana wakati ninapokuwa nikisafiri kuenda mahali natumianga baisikeli yangu. Ama wakati najifurahisha tu kutembea tembea na baisikeli kila mahali. Na pia husaidia mwili kutengeneza misuli wakati ninapokuwa nikiendesha. Baisikeli ni chombo ambacho kimuundwa kujifurahisha na kwa pia kwa kusafiri.

La, mimi sivangi miwani, macho yangu inaona kwa utaratibu, inaona vizuri, inaona mbali Sinanga haja na kuvaa miwani Hata miwani zile za kutumia kama fashion mimi huwa situmii Mimi hutumia tu macho yangu kavu bila kuongeza madoido yoyote.

Ninashariki siku yangu ya kuzaliwa kwa njia raisi lakini yenye maana. Kwa kawaida huanza kwa kujishukuru kwa uhai na mafanikio niliyopata. Mara nyingine hujipa zawadi ndogo binafsi au kuchukua muda wa kupumzika na kujitunza. Kilicho muhimu zaidi kwangu ni sherehe si sherehe kubwa bali furaha shukrani na kuwa na watu unaowapenda kama familia yungu.

Ndiyo, napenda kucheza mchezo wa video, haswa mchezo wa mpira wa video napenda, na mchezo wa kwa misheni, inanifanya misheni ya kuua watu, kuua magaidi, na pia kucheza michezo kadhaa ya video, lakini haswa mpira wa eFootball.

Nashiriki katika jamii yangu kwa kushirikiana na wengine kwenye shuguli za kijamii na za maendeleo. Jitolea pale inapowezekana kama kushiriki usafi wa mazingira kusaidia matukio ya kijamii au kutoa mchango wa mawazo na msaada kwa wanaohitaji. Pia napenda kushiriki na majirani, kujenga mahusiano mazuri na kuhamasisha mshikamano. Kwangu kushiriki katika jamii ni njia ya kuchangia maendeleo na kuimarisha umoja.

Napenda kutazama mpira wa mguu zaidi kwa sababu ni mchezo unaosisimua na unaunganisha watu wengi Ufuraia kuangalia mechi kubwa, mashindano ya kimataifa na ligi mbali mbali Pia mara mingine utazama riadha au mchezo mingine mikubwa sa wakati wa mashindano muhimu mchezo unipa burudani, msisimko na wakati wa kupumzika.

Ndiyo, napenda kunywa maziwa, maziwa ni mzuri, maziwa husaidia mwili kwa njia, ama na mna mingi. Maziwa pia hutumika kukunywa kama burudani, maziwa unaeza kunywa ikiwa baridi, ikiwa moto, yote inasaidia mwili.